Wakati wa mapumziko, kazini, kwa kawaida napumzika kidogo ili kuurejesha nguvu mwili na akili. Naweza kunywa chai au kahawa, kula kitafunwa vyepesi, na wakati mwingine kuzungumza na wenzangu ili kubadisha mawazo, au kufurahia mazungumzo ya kirafiki. Pia hutumia muda huo kujiangalia kama nimepanga kazi yangu vizuri kwa kipindi kinachofuata ili nirudi kazini nikiwa na motisha na umakini zaidi.